Jee, unapenda kutembea kwa miguu? Eee, unapenda kutembea kwa migu sana kwa sababu ni kama tu unafanya exercise. Alafu pia ukitembea kwa mfano huku kwetu vile maili barabara napitianga, hua naprefer ata kuendea mtoto shule badala akuje na school bus kwa sababu huwa naenjoy sana kutembea. Kwa hiyo barabara ya kuendea mtoto shule kuna kuanga na inakuanga kama kwa shamba tu, unapata kuna mahindi, kuna mbosho. So ukitembea una feelingi poa, una feel nika unatembea kwa msitu, nika unawalk kwa msitu, unaexperience hiyo ka breeze, unaexperience hiyo ka upepo, alafu pia kuna birds, tunyundi, tumejaa. Ya inakuanga fan sana napenda sana.

Harufu gani unayo ipenda? Ok, kuna hii perfume inaitangwa one million na sweet passion ikuwe imekumbainiwa hii harufu inanimalizanga jamani. Mi niki patana na mtu ame apply kwa barabara ni skie tu hiyo harufu hata naezageuka kwanza kuangalia huyo mtu tena ni nani. Siezikaa bila hiyo perfume Nikienda kila mahali Lazima ni apply na feelingi poa na feel comfortable na feel confident Nikiwa nimei apply Nikiwa nimei apply naeza na feelingi naeza enda kila mahali.

Unachaji kifaa chako mara ngapi kwa siku, okey? Tunaongelelea apa kuhusu simu yangu. Simu yangu nachajingi once kwa siku, ile siku natumia, lakini kama siko, busy sana na simu, inaezaka ata two days kama sija charge. Yeah, natakingi time kucharge kama unapata na charge kwa siku mbili, mara moja, Kwa sababu, ile siku yenye na charge daily ni yenye naingia TikTok, naingia Facebook, na tumia simu sana. Niko tu kwa screen, the whole day, iyo time ndiyo nachajingi once. Na nachajingi nikilala, nikiingia kwa kitanda nikilala na connect kwa charger, naeka kando, nangoja i-charge. Mpaka ijae subuhi ndiyo ntatoa. Then the whole day na usiku nikilala ndio ntaeka that is kama nimeitumia the whole day.

Unapenda kufanya nini wakati wa jua kali? Kili time kuna jua kali sana, most of the time ndiyo napenda kufua. Kufua beddings, kufua duvet juu najuanga, zitakauka haraka. Alafu pia napendanga kuenda swimming hiyo wakati kwa sababu utapata time mzuri ya kuswim. Hakuna baridi, utasikia baridi. Yes, napenda swimming, maybe kufua. Ya, kwa sababu hii jua ya huku ni kali huwezi fanya vitu zingine kama huwezi tembea kwa jua sana, uneza anza kutoka ngozi juu ya sunburn. Ya so its either naswim ama nafua ile time kumewaka jua kabisa, kabisa.

Unatumia muda wako wa bure vipi? Ile time nikobfree, napendanga na watch kwa simu, ama maybe naeka movie kwa tv na watch. Kama leo, leo nilikuwa free, kuna movie nilikua na watch, inaitwa bellaire, nimeenjoy, nimewatch, nimefuatililia, nimemaliza season three yote. Halafu sa ndiyo nikachukua simu kidogo, nikapitia tiktok, yeah free time yangu napendanga kuwatch. Ama ile time nikona, nimejipanga vizuri naeza enda out. Yeah, naenda tu najibamba, maybe swimming, na kula vizuri huko.

Je, unapenda kucheza ngoma. Ya, napenda kucheza ngoma sana. Kama ili time tu niko kwa nyumba, maybe naclean, maybe nafua. Napendanga sana kuweka wimbo. Na naeka volume, naisikia vizuri, nafeelingi tu raha. Nafeel vizuri naeza hata anza kudance Kwa nyumba tu peke yangu. Ya, napenda muziki. Sana ata nikitembea kwa barabara. Napenda tu naeka earphones zangu kwa masikio. Naeka wimbo natembea nikisikiza. Ya, inanifanyanga nifeel poa siboeki. Ya.

Niambie kuhusu ujuzi, ungependa kujifunza. Okay, mimi naweza taka kujua kuswim. Kwa sababu nimejaribu. Na nilishindwa kabisa ningetaka tu siku moja nijue kuswim. Kuna hii time nilienda kwa swimming pool. Nikapata mtu alikuwa ana train. Halikuwa na train watu kuswim. So, nikajaribu kulearn but. Hii ilikuwa hard. Nilikuwa na feel tu kama naweza drown any time. So, nikapata hiyo uoga. Nikiingia kwa swimming pool labda niingie kwa baby pool kwa sababu hey naogopa maji mingi but siku moja tu na wish tu siku moja nijue yeah.

Unafanya nini wakati wa baridi kali? Ile time kuna baridi sana, huku kwetu inakuanga tu lazima kunanyesha. So iyo time napendanga na keep warm, na vaa sweater, sweater iko warm, na vaa socks, na vaa trouser. Then nakaa nikikunywa kunywa kitu moto. Kwa sababu hii baridi, unajua huku kwetu si kwa baridi. So ile time baridi imekuja. Unafilingi uncomfortable. Unafeel mpaka hutaki kutoka nje. Yeah so, iyo time kuna baridi sana. Huwa napenda tu nakaa kwa nyumba kama sina clients. Na prifaanga tu kukaa indoors. Kwa sababu uneza pata homa, unezaanza kukohoa. Yeah.